Hali ya hewa ambayo naipenda mimi ni ile wakati mvua unanyesha. Wakati mvua unanyesha, nasikia raha sana. Manake sasa nakaa nyumbani, nafanya shughli zangu, nafanya kazi zangu za ndani, na pia nezatoka kuenda nje kuona marafiki zangu, ili tukatazame movie kwenye cinema.